Sheree yangu ya kupendeza ni sheree yangu ya siku ya kuzaliwa, na ilikuwa ya maana kubwa kwangu. Nilianza mipango ya sheree hii miezi katha kabla. Nilikuwa na wazo la kuwa na sheree ya aina ya kisasa ambapo marafiki na familia wangeweza kufurahia pamoja. Nilichanganua eneo la sheree katika bustani ya nyumbani kwa sababu niliutaka mazingira ya asili yanao shereekea siku yangu. Nilialika watoto wangu wa shule marafiki wakaribu na familia yangu. Kwa ajili ya eshima nilitaka kuwa na watu ambawo wana maana kubwa kwangu. Nilijua kwamba wangeleta fura na ni sharti yao kuwa niliamua kupanda bustani kwa kutumia baloons za rangi mbalimbali na mauwa ya kuvutia. Niliyakikisha kuwa kuna sehemu ya kukalia watoto na wachanga. Kwa upande wa chakula, nilipanga chakula kama pilau, keki, maziwa, kuku, keki ilikuwa kuvutia kwani ilikuwa na picha yangu na maneno furaha ya siku ya kuzaliwa. Kwa burdani, nilipanga michezo mbalimbali kama vile kupiga firimbi na pia kulikuwepo na DJ ambaye angeweza kucheza mziki. Watoto walifraia kushugulikisha katika mchezo ama hata walikuwa na danzi zao. Siku ilipofika, niliweza kuona uso wa kila mtu ukiwa na furaha na pia walikuwa wacheshi. Nilihisi kama siku hiyo ilikuwa ni ya kufurahisha na ya kupendeza. Niliweza kusalimiana na kila mgeni na kuona furaha yao na hiyo ilikuwa inaonyesha na iliweza kunifanya nijisikie vizuri.

Tathmini za kazi mara nyingi zinafanywa na wakuu wa kazi au wasimamizi ili kufuatilia maendeleo ya mfanyakazi. Kuelewa nguvu za udhaifu wake na kuibaini maeneo ya maboresho. Katika mtazamo wangu, tathmini za kazi zina faida nyingi. Kwanza, zinatoa fursa kwa wafanyikazi kuangalia utendaji wao wenyewe na kuelewa mahitaji ya kazi. Pia hutoa mwanga kuhusu jinsi wangeweza, kuboresha ujuzi wao na kufikia malengo yao ya kitaaluma aidha, tathmini hizi husaidia katika kuanzisha mazungumzo kati ya wafanyikazi na waajiriwa. Hivyo, kuboresha uhusiano wa kazi. Hata hivyo, si kila wakati tathmini za kazi zinaweza kuwa rahisi. Mara nyingi kuna changamoto zinazo husiana nazo. Kwa mfano, baadhi ya watu wanaweza kuhisi wasiwasi au hofu wakati wa tathmini. Hii inaweza kuwa kutokana na hofu ya kukosolewa au kupoteza kazi. Pia tathmini zenyewe zinaweza kuwa na upendeleo ambapo waajiriwa wanaweza kupata tathmini nzuri licha ya kufanya kazi kwa bidii. Kuhusiana na hii ni muhimu kufahamu jinsi ya kushughulikia tathmini za kazi. Ninapokutana na tathmini, mimi huchukua muda kujiandaa. Ninapitia malengo yangu na matatizo ninayokutana nayo na ninaweza kutoa ushahidi wa mfanikiwa yangu. Pia najaribu kufungua moyo wangu kwa maoni ya wengine, ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya kuboresha. Katika hitimisho, tathmini za kazi ni sehemu muhimu ya mchakato wa kazi. Na zinaweza kuleta faida nyingi ikiwa inashughulikia vyema ingawa kuna changamoto ni muhimu kutafakari na kujifunza kutokana tathmini hizo. Najisikia kwamba tathmini za kazi pale zinapofanywa kwa njia ya haki na kuzingatia zinaweza kuwa chachu ya maendeleo na mabadiliko bora katika mazingira ya kazi.

Moja wapo ya kumbukumbu zangu bora ni siku yangu ya kuzaliwa wa kumi. Ilikuwa siku ya sherehe na wazazi wangu walini pangia sherehe kubwa katika bustani. Marafiki zangu wote walikuwa na tulicheka, kucheka na kula keki iliopangwa vizuri. Kumbukumbu hii inanitia moyo hadi leo. Kwani ilionyesha upendo wa familia na marafiki wangu. Kumbukumbu nyingine ilihusisha mchezo. Nilikuwa na shauku kubwa ya mchezo na nilikuwa mchezaji wa timu ya soka shuleni. Katika mwaka mmoja, timu yetu ilishiriki katika mashindano wa makubwa. Tulichezo kwa bidii na kufikia finali. Hata ingawa hatukueza kushinda. Furaha ya kushirikiana na wenzangu ilifanya siku hiyo kuwa ya kipeke. Hii inanikumbusha umuhimu wa ushirikiano na kujitolea. Pia ninakumbukumbu mzuri ya safari ya familia. Moja wapo ni safari yetu ya kuenda kwenye ufukwa wa bahari. Nilipenda kukimbia kwenye mchanga, kucheza na mawimbi na kujifunza kuogelea. Safari hizi zilijenga uhusiano mzuri kati yangu na wazazi wangu na walinifundisha thamani ya kuungana na asili. Kila wakati nikiwa kwenye baharini nakumbuka furaha nilioipata. Kumbu kumbu mzuri ni zaidi ya matukio ni kuhusu watu. Kuna kipindi nilikuwa na rafiki yangu wa karibu, tulipenda kutengeneza wingi wa mchezo wa kuigiza nyumbani. Tulicheza sana, tukichora picha na kutunga hadithi zetu. Kumbu kumbu hizi zinaonyesha ubunifu na urafiki wa kweli na zina nifanya niwe na hisia za furaha. Mbali na furaha, kumbu kumbu hizi pia zinanisaidia katika ukuwaji wangu. Zinanifunza umuhimu wa familia, urafiki na kujituma. Nilifurahia kuwa maisha yana dhamana kubwa zaidi. Tunaposhirikiana na wengine na kukumbuka wakati mzuri pamoja. Kuna nguvu katika kumbu kumbu na ni muhimu kuzihifadhi.

Ili kuweka afya nzuri mimi huzingatia lishebora kula vyakula vya kujenga mwili kama vile matunda mboga nafaka na proteini ni muhimu ninajitahidi kula angalau matunda mawili na mboga tatu kila siku kwa mfano napenda sana matunda kama mandazi na maembe na mboga kama spinach na brokoli ninapojitahidi kuandaa chakula changu nyumbani. Naweza kuthibiti viwango vya sukari, chumvi na mafuta. Ninaweza kuzingatia afya yangu nzuri kwa kufanya mazoezi mara kwa mara. Ninapenda kufanya mazoezi ya viungo kama kuendesha baiskeli kukimbia na kuogelea. Ninapojitahidi kufanya mazoezi ya angalau siku tatu kwa wiki kama muda wa saa moja. Najihisi kuwa na nguvu na nishati na pia kupunguza msongo wa mawazo. Kuwa na mngwana wa kufanya mazoezi huwa na faida nyingi kwa afya yangu na kimwili na kiakili. Pia napenda kuhakikisha ninapata usingizi wa kutosha. Nimegundua kuwa usingizi mzuri ni muhimu kwa ajili ya afya bora. Ninajaribu kukula angalau masaa nane kila usiku. Wakati mwingine ninajifunza kuhusu umuhimu wa kupanga wakati wa kulala na kuamka. Ili niwe na ratiba nzuri ya kulala. Hii inaniwezesha kuwa na akili safi na kuweza kufanya kazi zangu kwa ufasihi. Ninashukuru pia kunywa maji mengi kila siku. Kunywa angalau lita mbili za maji ni muhimu kwa afya yangu. Maji husaidia mfumo wa mwili. Kuisimamisha ngozi yangu na pia kunisaidia kutunza uzito wangu. Ninapokuwa na kia kiba najitahidi kujiamini kila wakati. Mwisho, si sahihi kupuuza afya yangu ya akili najitahidi kujiweka mbali na msongo wa mawazo nafanya hivi kwa kujishughulisha katika shughuli zinazo nifurahisha kama kusoma vitabu. Kutazama filamu nzuri na kukutana na marafiki.

Kutembea ni shugli nzuri sana ambao inachangia afya zetu na ina uwezo wa kutuletea furaha na amani. Napenda kutembea katika maeneo ya asili kama vile mbuga na misitu. Nikiwa kwenye manthari ya asili, najisikia kuwa karibu na mazingira na nishati ya asili. Tembeo langu la kawaida ni katika picha ya taifa. Ambapo kuna miti mingi na manthari nzuri. Hapa napenda kusikia sauti za ndege wakirukaruka na upepo ukipita katikati ya miti. Ni mahali pazuri pa kutafakari na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kutembea kwenye ufukwa wa bahari. Siku moja ya juwa napenda kwenda kwenye ufukwa wa Zanzibar au baharini. Kutembea kwenye mchanga laini huku nikisikiliza mawimbi ya bahari kunanifuraisha sana. Baharini ninajisikia uhuru na ni mahali pazuri kutunga uzuri wa asili. Ninapokutana na rafiki zangu tunapenda kucheza na kuzungumuza na hii inafanya kutembea kuwa na maana zaidi. Ni raisi kupunguza pia sehemu za kutembea mjini. Nipo jijini na kuwa maeneo mengi mazuri ya kutembea. Napenda kutembea kwenye mitawa ya jiji, ususan sehemu ya masaji. Hapa kuna maduka, mikahawa na maeneo ya burudani. Kutembea huku, ninapofurahia mazingira ni vizuri kukutana na watu wapya na kufanya kuweza kupata marafiki. Pia kunanifanya nijiskie karibu na kila kinachoendelea jijini. Kutembea ni muhimu siyo tu kwa ajili ya afya zetu bali pia kwa ajili ya kufurahisha akili. Wakati nikiwa na huzuni au msongo wa mawazo, kutembea mara nyingi unituliza, najisikia kuwa na nguvu na kuchochewa na mazingira yanayo ni zunguka. Kutembea pia ni njia nzuri ya kuchunguza sehemu mpya ya kuungana na vitu vya ajabu.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni ugali ya samaki. Mimi hupenda kula chakula hiki wakati nipo nyumbani na huwa naweza kujipikia. Ugali ni chakula cha hasili hapa Afrika mashariki na nisehemu muhimu ya milo yetu. Ninapofanya, ninapo tengeneza ugali, mimi huwa na furaha kwani rahisi kupika na ina latha nzuri sana. Samaki hasa samaki wa mafuta kama samaki wa baharini, ni chakula changu cha pili. Ninapofanya ugali na samaki na jisikia nishati na furaha. Ninapenda kupika ugali kwa kudumia unga wa mahidi mzuri. Ninaweka maji kwenye sufuria na kupika hadi yafikie kiwango cha kuchemuka. Kisha naongeza unga kidogo kidogo hadi kuchanganye mbaka ugali uwe faa. Niko mzito. Chakula changu ninachokipenda ni zaidi ya tu chakula. Ni sehemu ya kukutana na mafamilia angu kila jumamosi tunapika milo yetu pamoja ambapo tunaweza kula ugali na samaki. Hii ni nyakati nzuri ya kusherekea na kuungana pamoja na marafiki na familia. Kula pamoja na familia kuna leta furaha na kujenga usiano mzuri katika kati yangu na wazazi wangu na ndugu zangu. Mbali na latha nzuri, ugali na samaki unafaida nyingi za kiafia. Samaki kwa upande muingine ni chanzo kizuri cha proteini ambazo ni muhimu kwa afiya ya moyo. Ninajisikia vizuri ninapokula chakula hizi nanajua kinanipatia viru tubisho vingi.